Ningependa kutembelea Japan kwa sababu nimeisikia ni nchi yenye utamaduni wa kipekee na teknolojia ya kisasa. Nilisikia kuhusu bustani zao, sacheri, blossom na miji yao ya kisasa kama Tokyo. Na ningependa kuona hayo kwa macho yangu. Pia napenda kujaribu chakula cha kienyeji na kujifunza zaidi kuhusu maisha ya watu wa huko. Ninapofikiria kuhusu safari hiyo, ninahisi furaha na shauku kuona mandhari tofauti na kushirikiana na watu wa tamaduni nyingine.

Ninaweka mpangilio mzuri wa kazi na maisha yangu binafsi kwa kupanga muda. Ninajua ni lini lazima nifanye kazi na ni lini nifurahishe familia, marafiki au borudani. Pia najaribu kutochoka kwa kuchukua mapumziko madogo wakati wa kazi. Hii inanisaidia kuwa na tija nzuri na pia kufurahisha maisha yangu binafsi bila stressi nyingi.

Napenda kula nje ya nyumba kwenye miga hawa ya chakula cha haraka au miga hawa ya chakula cha kienyeji. Ninapenda sababu ni raisi kuna vyakula mbali mbali na mara nyingi pia ni furaha kula na marafiki au familia pia napenda mazingira ya sehemu hizo kwani mara nyingi wa na mziki au mandhari mazuri.

Kipengele muhimu kazini kwa mawasiliano ni kuwa na ufasaha na uwazi ni muhimu kueleza mawazo yako kwa urahisi na kuelewa wenzako. Pia ni muhimu kusikiliza kwa makini il ikuepuka mkanganyiko na kufanya kazi kwa ufanisi. Mawasiliano mazuri husaidia timu kufanya kazi pamoja kwa amani na timu.

Ni uwezo kushangaza wa kukumbuka taarifa haraka na kupata majibu kwa urahisi. Hii inasaidia katika shule na kazi kwani naweza kujibu maswali au kupata suluhisho kwa haraka. Pia inasaidia kupanga mambo vizuri na kufanikisha kazi nyingi bila kuchoka sana.

Najilinda kutoka vitisho vya mitandao kwa kutojibu ujumbe au maelezo yasiyo ya kawaida. Pia sinaweka tarifa zangu binafsi hadharani. Na natumia mipangilio ya usalama kwenye akaunti zangu. Kwa kufanya hivi ninaisi salama na naweza kutumia mitandao kwa amani.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uongozi bora ujasiri na kuweza kuwasilikiliza wengine. Kiongozi mzuri pia anapaswa kuwa muadilifu mwenye maono na anaweza kushirikiana vizuri na timu yaki. Sifa hizi husaidia kiongozi kwa tija na kuleta matokeo chanya.

Naam ndio napenda sana mvua napenda mvua kwa sababu yanifanya nijisikie mtulivu na mwenye furaka zaidi. Pia napenda harufu ya udongo baada ya mvua na jinsi inavyofanya mazingira kuwa safi na ya kuvutia mno.

Hekima niliojifunza maishani nikuwa na ufumilivu na kushirikiana na wengine. Maisha yanatufundisha kuwa kila changamoto inasuluhisho ndani kwenye kufanya maamusi kwa busara. Naweza kuepuka matatizo na kufanikisha mambo kwa amani na kwa usawa kabisa.

Ndio, nasasisha vifaa vyangu vya kompyuta mara kwa mara kwa kuweka programu mpya antivirus na kuhakikisha vifaa vinafanya kazi vizuri na kwenye ustadi unaofaa. Hii hunisaidia kuepuka matatizo na kufanya kazi kwa ufanisi kabisa.

Wakati wa mapumziko kazini napumzika kwa kuepuka kazi kidogo kunywa maji au kahawa na mara nyingine kuzungumza na wenzangu. Hii na inanisaidia kupata nguvu na kuendelea kufanya kazi kwa ufanisi na ufasaha kabisa.

Ndio tayari nimetembelea maziwa na mito tofauti tofauti. Nilifurahia sana mandhari ya maji, upepo wa baridi na shughuli kama kuogelea au kupiga picha. Nilihisi furaha na utulivu nilipokuwa karibu na maji hayo.

Ndiyo. Tahari nimetembele ya baari nilifurai sana kuona maji. Ya blu sauti ya mawimbi na upepo kwa baari nilihisifuraa na utulivu nilipokuwa karibu na baari iyo hasahasa bahari za puwani na mombasani.

Mara nyingi napenda kusikiliza mziki wa 'pop' au 'R&B 'Napenda kwa sababu unanifurahisha, Unanileta Pamoja na unaniletea amani. Na mara nyingi hunifanya nijisikie moyo wangu wenye furaha na wenye kuburudika zaidi.

Ndiyo nina vaa miwani napenda kuvaa miwani kwa sababu ni rangi za kuvutia na nifanya nijisikia furaa na kuwonekana vizuri kila siku mtanashati na mwenye muonekano bora na taswira bora kwa wanajamii.

Ndio mimi hupendelea sana kusoma gazeti. Mara nyingi nasoma gazeti kwa sababu linanipa habari mpya kuhusu dunia. Michezo na mambo ya jamii. Nasoma pia ili kujifunza zaidi na kuboresha uelewa wangu wa kila siku.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kumaliza kazi muhimu kila siku kwa ufanisi. Ninajitahidi pia kushirikiana vizuri na wenzangu. Na kuhakikisha kila jambo ninapangwa na linakwenda kufanyika kwa wakati mwafaka na wakati sahihi.

Mchezaji ninayempenda hasa. Kwa mchezo wakabumbu ni Cristiano Ronaldo. Na nampenda kwa sababu ni mchezaji hodari sana. Anaweza kufanya mashuti ya ajabu na hutoa furaha kubwa kwa mashabiki. Napenda pia jinsi anavyoshirikiana na wenzake katika timu.